Naam nyumbani nina ndege wa kufugwa, tumeweza kufuga kuku, kwani tumewafuga kuku ili tuweze kupata mayai. Na pia nyama ya kuku twaipenda sana, nyama ya kuku kuku ili ni nyama ambayo ni nyama tamu sana. Pia vile vile tumewafuga kanga, na kanga tumewafuga ni kwa sababu ya nyama yao pia nyama ya kutoka kwa kanga. Nyama tamu, tumewafuga bata. Bata pia tumewafuga kwa a ajiri ya nyawa. Na pia bata tumewafuga kwa sababu kuna maji. Kuna mazi katika bwawa lililo kwetu na kwa hivo tumewafuga hawa kwa kuleta urembo katika makazi yetu huku nyumbani. Vile vile tumewafuga njiwa. Kwa sababu ambao tumewafuga njiwa kwa sababu ya mapambo kwa kweli tunawapenda tu njiwa. Kwangu mimi kibinafsi na wapenda na kuenzi haa nyama njiwa ingawa ni ndege wadogo. Lakini njiwa wanapokuwa katika mazingara huku nyumbani. Wanafanya mazingira yawe ya kuonekana mazuri. Yani wanapamba mazingira kwa njia moja au nyingine. Na vile vile tumewafuga batamzinga. Batamzinga tumwafuga huku kwa sababu katika desturia yetu kama jamii ya wakisi huku Kenya. Tunamini kwamba kanga kwa maana batamuzinga au palipo na batamuzinga hauwezi pakatokea dhabihu za kiganga, kiuchawi. Hauwezi ukafanyika katika mazingeia yaliyo na batamzinga. Na kwa hivyo ni kama desturi kuwafuga batamzinga ili kuuzuia uchawi na uganga kutokana imani yetu.

Kumbukumbu nzuri ambayo ninayo mimi haswa ya shuleni nilipokuwa shuleni ni siku ambayo naibu wa rais aliweza kututembelea katika shule. Na siku hiyo alikuja ghafla bila yeyote kujua alipanga hafla shtukizi shuleni wetu. Na siku hiyo mimi nilikuwa mojawapo ya viranja, nilikuwa kiranja wa darasa la nane siku hiyo. Na rais alipokuja, naibu wa rais alipokuja kulikuwa na hio furaha ni shtukizi nashtuka furaha shtukizo kama anavyosema. Kwani alipokuja kulikuwa na ulinzi mkubwa na hakuna yeyote aliyeamini kuwa rais, anawezakuja katika shule ndogo kama niliyokuwa nasomea. Kwa hivyo, ilikuwa kumbukumbu mzuri. Mimi, kuwangu mimi mwenyewe niliweza kuongea na naibu wa rais jambo ambalo, sijawahi lifanya. Na sijawahi kukutana na yeye tena. Kwa hivyo, limebakia tu katika kumbukumbu zangu. Tuliweza kuenda, tukapata kula kwenye meza moja na naibu wa rais. Na pia aliweza kunilipia karo yangu yote ya shule ya sekondari baada ya kumaliza katika darasa na nane. Nilipohitimu na kuweza kupita naam. Kwa hivyo ni kumbukumbu ambayo, si kumbukumbu tu, bali ni jambo ambalo liliweza kunibadilishia maisha yangu na pia wazazi wangu kuwafanya kupunguza mzigo nzito wa kulipa karo kwani yeye ndiye aliyenilipia karo yote ya shule ya sekondari kwa hivyo hiyo ndio kumbukumbu ambayo imebakia kuwa tu kwa akilini.

Nyama nayoipenda zaidi ni nyama ya mbuzi. Na nyama ya mbuzi naipenda kwa sababu ni nyama ambayo naweza sema ni nyama nyororo. Na pia ni nyama ambayo haina mafuta kwa wingi kulingana na nyama zingine kama vile nyama ya nguruwe ambayo ina mafuta kwa wingi. Na sehemu ya nyama ya mbuzi nayoipenda sana sana haswa ni matumbo. Napenda matumbo yalochomwa. Kwa ni matumbu yalochomwa yana ladha yake ya kipekee na sadhani kama ni wengi tunaoipenda kula matumbo haya yaliyochomwa ama sehemu hii ya matumbo yaliyochomwa kwaivyo kwangu mimi kibinafsi nyama nayoipenda ni nyama kutoka kwa mnyama mbuzi na.

Kazini mimi huwasiliana na wafanyikazi wenzangu kwanza kwa kutumia rununu simu za mkono tunaweza kuwasiliana naweza kumpigia na kumuambia labda afanye jambo fulani, kumjulia hali ama hata kujua kinachoendelea kazini kama sipo kazini. Njia nyingine tunayowasiliana na wenzangu ni njia ya moja kwa moja. Tulipo wakati tuko pamoja nao kazini naweza zungumza, tukaitana, tukazungumza, kuhusu jambo fulani ambalo limeleta tashwishi ama jinsi ya kufanya jambo fulani katika kampuni. Njia nyingine tunayotumia kuwasiliana na wafanyikazi wenzangu ni kwa kutumia mitandao ya kijamii. Kwa kweli mitandao ya kijamii, unaweza chati na mwenzako na kujua mwelekeo kuhusu kampuni. Ama labda kumjulia hali mwenzako alipo kazini au hali ilivyo kazini. Njia nyingine ya kufanya mawasiliano na wenzangu kazini ni kwa lugha ya ishara. Ni nadra sana kuitumia lugha hii ya ishara. Lakini wakati tu kazini na kuzungumza hakuitajiki itabidintutumie lugha ya ishara ama labda mmoja wetu ni mlemavu. Haya ni hawezi kuongea au kusikia labda. Tunaweza katumia ishara ili kupaza ujumbe kwa asio na uwezo huo wa kusikia. Kwa hivo hizo ndio njia ambazo mimi hutumia na wenzangu katika mawasiliano.

Jambo ambado ninalolifanya kuwatia wenzangu mwayo. Kuatia wenzangu moyo kwanza ni kuwaongelesha, kuongea nayeye. Kama amefanya kosa, ni kumrekebisha na kumwambia kwamba kufanya kosa, si kosa, kurudia kosa, ndio kosa. Na kwa hivo, unapomrekebisha mtu njia hiyo, unaweza kuwa umemtia moyo, ukamrekebisha njia moja au nyingine. Na pia kuwatia moyo kwa mfano waliofiwa ni kuwa karibu nao wakati huo mgumu na kusimama kimasomaso nao. Kila katika mabaya hayo na jambo lingine kwa mfano mtu ameweza kufungwa ama ameweza kufikwa yu. Unamwelezea kwamba kufanya kosa hilo si mwisho wa maisha. Lakini kuna maisha yanayofuata baada ya kosa. Na kama atapelekwa gerezani, unamtia moyo kwa njia hiyo kwa sababu labda anapotiwa gerezani atadhani huo ndo mwisho wa maisha lahasha. Kwa kumpa moyo na nitampa moyo kwa njia gani. Ni ku kwa kumwambia baada ya gerezani kuna maisha yanayomngoja hapa nje na kwa hivyo nifanyavyo hivyo najua kwamba unapomwambia kuna maisha baada ya maisha hayo ya gerezani huku nje. Kwa hivyo nitakuwa nimempa moyo.

Wakati wa mapumziko kazini mimi sana sana huchukua rununu yangu, kuwajulia hali marafiki zangu, kuwapigia simu labda na kuwasalimu na kuwajulia hali. Na pia naweza kutumia mitandao ya kijamii kuchati nao na kujua vile marafiki na familia yangu inavyoendelea pale nyumbani. Njia, nyingine ninavyoitumia ama navyotumia wakati wangu mapumziko kazini ni kwa kufanya uchunguzi. Kuhusu kazi kwa mfano naweza kusema jinsi ya kuboresha ama jinsi ya kufanya ubora wa matokeo kazini na kwa hivyo kufanya hivo naweza kuwa na maarifa zaidi kuhusu kazi fulani na kwa kujua maarifa ama kuhusu kazi fulani itakuwa nimeweza kujiongezea na kwa kujiongezea moja au mawili. Pengine yatanisaidia kazini na kufanya kazi yangu iwe rahisi kwa sababu ya kuwa na maarifa kwa wingi.

Kuoga mimi uoga mara mbili kwa siku, hiyo ni asubuhi ninapoamka, kitu cha kwanza ninachofanya, nikishafungua matangu, ni kuenda bafuni. Kuenda bafuni kuoga kutoa kuchovu, kwani unajua baada ya kulala, kuna hiyo uchovu ambao unauhisi mwilini. Na pia ni siku asubuhi lazima, uende bafuni uoge, uwe msafi na freshi kabla ya kuenda kazini. Na jioni baada ya kazi, siku imekuwa mrefu, umefanya vitu vingi, umeweza kukutana na watu wengi, kutembea. Naam kwa kweli utakuwa umechoka, na lazima nitaoga jioni. Ninapofika nyumbani, lazima nioge, nikule chajio, ndio nilale. Bila ya kuoga jioni, kwa kweli mimi siwezi lala, usingizi siwezi upata. Kwa hivo ni lazima nioge ili niweze kupata usingizi. Na baada ya kuoga usingizi unaweza kuja na labda unajihisi kwa kweli uko freshi. Umetoa uchovu mwilini, na pia umeutoa uchafu ulio mwilini baada ya kufanya shughuli mingi siku kwa siku asanti.

Mwalimu ninaye mkumbuka ni mwalimu aliyekua anatufunza somo la hisabati. Na namkumbuka mwalimu huyo kwa sababu mara kwa mara alipokuja darasani, ni mwalimu aliyekuwa hampendelei yeyote kwa lolote lile, na ni mwalimu kila wakati alipokuwa anatufunza hesabu. Ange hakikisha kwa kuwa kila mtu katika darasa ameweza kuelewa vizuri hesabu. Na hata kama, hesabu iweze iwe ni kwamba imekuwa ngumu, anaweza kukusaidia, kukuonyesha jinsi ya kufanya. Na kufanya hivo, anakupa motisha, anakupa moyo, usife moyo. Unapokufanya hesabu. Na anafanya hesabu kuwa rahisi. Na pia kufunza njia rahisi za kufanya hesabu hizo. Na jambo lingine lilofanya namkumbuka sana mwalimu huyo ni kwa vile alikuwa anakuzawadi, kuzawadi wanafunzi bora na wale wasiofanya bora. Kwani alikuwa anafanya hivi. Kwa sababu ni njia mojawapo aliyeitumia kutupa motisha sisi kama wanafunzi. Na kwa kutupa motisha hiyo tuliweza kufanya vyema katika hisabati na pia kutufanya sisi wenyewe kama wanafunzi, kupenda hisabati na kutoa kutupilia mbali ile akili mbaya ya kusema kwamba somo la hisabati ni somo ngumu. Kufanya hisabati ionekane ngumu. Alifanya haya yote kutoka akilini mwetu na kufanya hesabu kuonekana somo rahisi kabisa, kati ya masomo yale tuliokuwa tunayasoma pale shuleni. Na kwa hivo naweza kumkumbuka sana kwa kufanya niwe nilipo saa hizi. Kwani kazi ninayofanya, ilikuwa inahitagi hesabu kwa wengi na kwa kweli. Hisabati yake, na kwa kupita hisabati naye ni aliye nisukuma nikapita hisabati. Nimepata kazi hii, na kwani nalisha familia kutoka na hisabati hii, na nafanya vitu mingi kutoka na hisabati hii. Kwa kweli namkumbuka mwalimu huyu wa hisabati shuleni.

Napenda kuchora sana, kwani napochora. Kwa mfano, nachora picha ya mtu, unakaa chini, unatulia kwanza, unaliwaza, namna kwanza kuchora, kabla ya kuanza kuchora. Nachukua, stakabadhi zinazo katumia kuchora, kama unapoanza kuchora, kwani kuchora yenye ni talanta. Na mtu unapochora picha za mtu ama picha zinazo furahisha ama unachora, unajaribu kuchora kitu ambacho hakijachorwa kabla ya kuchorwa. Kwani unaweza kuwavuta. Ama kupendeza watu na pia unapochora, unaweza kuchora mtu jinsi alivyo na kwa kuchora unaeza pata pesa. Labda, na pia uneza pata umarufu Namu, napenda kuchora kwa sababu ni kitu nachokifanya kutoka kwa moyoni.

Ndiyo, mimi hutumia simu ninaponunua vitu, ama bidha zangu sokoni, na natumia simu, natumia hapu ya simu inaofanikisha. Kulipa, kutoka, kulipa, kununua, kutumia mtu, yani inatumika katika usambazaji, wowote ule wapesa, pesazi zingi hapo na pesa zinapotoka kwenye simu. Kwa hivyo natumia simu kwa sababu simu uaidia sana kwani kutembea na pesa taslimu zinaenza kapotea kwa uraisi kulingana na vile ambavyo zile simu simu ni ambazo ziko, tuseme, kama hewa, haziwezi zikapotea kirahisi. Na vilevile humu nchini siku hizi. Malipo mengi yanafanya kupitia kwa njia za simu ama njia za kili ktroniki. Kwa hivyo kutumia pesa taslimu ama pesa mkononi ni vigumu sana. Ya ivo ndo kwa mana miutumia simu mara kwa mara. Napo natuma pesa, nunua kitu. Ama napojaribu kutoa pesa, kutoka kwa simu ndo utumika kwa sana.

Napenda kuandika sana kwa sababu unapoandika lazima utafikiria unachoaandika kabla ukiandike. Na kwa kweli unapoandika ni vigumu sana utasahau kile ulico kiandika ukilinganisha na wakati ni napo soma. Kwa hivo mi napendelea sana kuandika kwa sababu siwezi kuyasahau yale ambayo nimeandika. Ikilinganishwa na vile navyo soma kwani ni somapo. Naeza soma tu kwajili ya kusoma. Lakini unapoandika lazima utatafsiri na kufikiria kile ambacho unafaa kuandika kabla ya kukiandika kwa harakati zile za kutafsiri. Na kufikiria unapata kwamba umeweza kuelewa zaidi. Na pia umeifadhi kile ambacho unandika kilini mwako. Ndo kwa maana napendele sana kuandika.

Ili niweze kujiandaa kwa mkutano kile ninachofanya ni kwanza kujua wale ambao tutaenda kufanya nao mkutano kujua mada zitakao zungumziwa katika mkutano huo. Kufanya utafiti na kujua vile ama jinsi ya kuzungumzia zile mada zitakazokuwa katika mkutano huo. Na vile vile mimi kwa sana huangalia sana mavazi ya kuvaa katika mkutano huo. Kwani kila mkutano una jinsi au mavazi maalum ya kuvaliwa katika mkutano huo na vilevile naeza mimi hujiandaa kwa kujua jinsi ya ku jinsi ya kushughulikia hoja ambazo zitakuwa zinanilenga mimi katika mkutano huo ama kujua jinsi ya kutetea hoja zinazo nimulika mimi katika mkutano huo kwa kufanya hivo. Naweza kuwa tayari kuhudhuria mkutano huo bila mawazo yoyote yale.

Kwa kweli, mimi napenda kutembea mahali ambapo pametulia, mahali tulivu. Kwa sana, unaeza sema, unaeza nipata nikitembea katika mbuga za wanyama pori. Pale ambapo kumetulia, mazingira ni tulivu, kutembea katika misitu. Katika misitu, utapata mara kwa mara kelele imetulia ni upepo tu unaupunga na kelele kutoka kwa miti. Kwa hivyo, mimi kwa sana hupenda kutembea kwenye mazingira, na pia kutembea tuseme kwenye fuo za bahari zisizo za watu wengi. Utanikuta nikiwa napunga upepo. Kwa bahari hizo na labda kufanya mchezo kama vile kuokota samaki kutoka huko. Hivyo ndivyo utanikuta nikifanya kwa sana. Na vile vile utanikuta wakati natembea kwa sana mimi hutembea. Siwezi kutembea peke yangu bali tunatembea na wenzangu kwenye maeneo hayo au mazingira tulivu.

Mausiano wakati yangu na wazee wangu Mahusiano ni mahusiano yaliyo mahusiano mema kabisa kwani. Jinsi nilivyofunzwa kutoka utotoni na hata baada, kabla ya kuingia jandoni na baada ya kutoka, ni sana sana ni kuwaheshimu. Wakubwa wetu, na kwa hivyo nimekuwa nikiwaheshimu tangu utotoni na sijapata tashwishi. Wala jambo lisilo zuri kutoka kwa wazee wangu. Na kwa hivyo kuzungumzia uhusiano kati yangu na hawa wazee kwa kuheshimiana, kupendana, kutakiana mazuri, kurekebishana, na kwa hivyo wazee kutokana yale ambayo wamekuwa wakitufunza tangu utotoni. Ni yale hayo nimekuwa nikiyafuatilia kwa hivyo uhusiano umekuwa mwema, na kwani wazee hawa ndiyo ambao kila ninapofanya kosa. Ndiyo wa kwanza kunirekebisha na kuniambia hapa kijana wetu, hapa haujafanya vizuri. Hapa yafaa ufanye hivi ama ukifanya vizuri wanakupongeza. Wanakuambia kijana umefanya vizuri. Nendelea hivyo hivyo. Kwa hivyo kila ninapofanya hivyo, ninaweza pata kwa kweli mahusiano yako sambamba. Na wazee ni wale watu ambao wakijaribu kukurekebisha ama wakikupea mawaidha lazima uyasikize. Na kila unapoyasikiza mawaidha haya ya wazee unaweza ukapata. Unaendeleza msingi ule ule ambao wamekuwa wamekutengenezea tangu utotoni. Na kwa hivo uhusiano kamwe hautaribika bali uhusiano huo na wazee utendelea kuwa imara kabisa na thabiti.

Mafanikio ya timu kwa kweli mimi huyasharehekea pamoja kama timu. Kwani mnapofanya kazi pamoja na muweze kufuzu ama mpate kile ambacho mnahitaji kwa upamoja. Kwani si mtu mmoja amba ndiye ameweza kufanikiwa bali ni nyinyi nyote kama timu na kwa hivyo mafanikio ya timu yafaa yasherehekewe pamoja kama timu. Na mimi kibinafsi huyasharehekea pamoja na timu wenzangu.

Kwa kweli hadithi za adhabu mimi huzipenda kwa sana. Kwani hizi ni hadithi ambazo zinezafanya ushtuke na hadithi kama hizi zinafanya uweze kufikiria zaidi ama zinakupa taswira ambayo haujwahi kuiona ama taswira ambayo haujawahi kuishudia kabisa. Na kwa hivo kila naposikiza hadithi hizi zinanifanya niweze kufikiria kwa zaidi na kutaka kujua kitakachoendelea baada ya tukio moja kufanyika. Kwa hivo nitasikiza hadithi hizo kwa zaidi na kuziangalia kwa undani sana na kufikiria kwa mapana. Kwa hivyo hadithi hizi za ajabu mimi huzipenda sana na ndio kwa maana mimi huweza kuzisikiza. Mara, mara kwa mara.

Likizo yangu ya ndoto ni likizo kutembea zanzibaa kwa kweli zanzibaa ni eneo ambalo nimekuwa ni kiliona likisifiwa sana mtandaoni. Zanzibar kwa kweli li nime zungukwa na maji ya bahari. Kwa hivyo kwa kweli huko ni mandhari ambayo kama ya nionavyo kwa video na katika vitabu na picture nazo patana nazo mitandaoni. Ni mahali ambapo onekana kufuraisha sana kwa manzo. Mazingira ambayo ya meza miti alafu kuna maji. Pia kuna ufuo wabahari ambao umezunguka zanziba. Na kwa hivyo ukienda huko zanziba. Ni kuenda labda kupiga mbizi. Kucheza na mchanga ule. Kula vyakula vyapwani kama vile wali wamnazi. Kula minazi. Vitu kama hivyo. Kuzipa shere kufupi. Kupiga mbizi kupanda ani meli. Meli hizi ndogo ndogo. Kufanya uvuvi ambao ni uvuvi wakujifurahisha tu na ninge penda sana taka poenda huko sana niweze kuvuwa samaki kama nionavyo watu wanavua napiakucheza na wanyama wale walio samaki wanyama kucheza vile nionavyo kwa video. Na ningependa sana kusafiri na familia yangu, haswa mkewa yangu, kila na watuto yangu. Nitakapoenda hapo zanziba. Kwa ni kujifuraisha ukiwa na familia yako nifuraha zaidi kuliko kufurahia peke yako na familia yako wako nyumbani. Na ningependa sana nikifika uko niweze kupumzika na kutembea tu kwa zanziba. Kukutana na watu wa Zanzibar kuongea nao kiswahil cha kule zanziba jinsi nisikiavyo ama nionavyo kwenye video wanavyozungumza wao kiswahili sanifu kwa kweli naweza taka kwa sana kuzungumza nawao na apia kutengawana nawao. Na kujifunza mengi. Kutoka na desturi ambazo wanazo huko Zanzibar. Kwa hivyo mimi kwa sana na tamani sana kwenda Tanzania na huko ni zanziba ambapo si mbali sana na inchi hii yetu ya Kenya. Na vile vile katika safari hiyo elikizo lazima tutatumia ndege na kukili sijawa ipanda ndege. Nikidhani pia hilo litakuwa nijambo nzuri sana kwa ni nitakuwa nimepanda ndege kwa mara yangu ya kwanza. Na haitakuwa kwamba ni meyona tu ndege kwa runinga na kwa pizza. Na ipavyo angani, bali pia mimi nimeshuhudia na kuipanda ndege hiyo. Kutoka humu nchini Kenya, Hadi Zanzibar. Na pia nawezataka kuona vile ambavyo wageini kutoka inchi za inje ambazo ni inchi za marekani na uingereza ambapo pia wamekuja kushudia na kuona mandhari mazuri huku zanziba pia naweza taka sana kupatana nao na kuzungumza kuhusu umuhimu wa mazingira na umuhimu wa kutunza mazingira yetu.

Siku yangu ya kuzaliwa huwaga mi naisherekea na marafiki zangu kwani lazima kwanza tutaandaa vyakula na kujitarisha kwa siku hiyo. Kwani nitaandaa vyakula viingi na ku na kuwaita marafiki zangu waje tusherekee pamoja na familia yangu pia baada ya ivo kusherekea na marafiki na kunywa, kusakata denzi, kuzungumza nao kwa ucheshi. Baadae naweza kutoka nao pia kuwachukulia walio watoto wasiojiweza. Mitaani chakula pia wao wale na kusherekea na mimi. Kwani pia ni muhimu sana kuwakumbuka wale ambao hawajiwezi. Kwa kila mnaposherekea haufai kuwasahau pia wale ambao hawajiwezi. Kwani pia wao ni moja kati yetu kwenye jamii si eti kwamba hawajiwezi tujifanye ama kuwaona kama watu ambao hawana manufaa katika jamii. Wa la hasha kwa ivyo kila inapofika sherehe ya kuzaliwa kwangu mimi kwa lazima tutasherehekea nao. Na kutangamana nao na kujuliana nao. Na pia kuzungumziana na kurekebishana iwapo kuna mahali ambapo walikua wamekosea. Lakini haswa lazima nisherekee na marafiki na familia yangu. Na pia huwaga huwa namshukuru maulana. Na kwa ivo lazima, nitamuuita muhubiri wetu aje akafanye maombi, maalum kwa kila mwaka. Ninapofika siku yangu ya kuzaliwa. Kwa hivo ni lazima muhubiri akuje. Atuhubirie, atuongeleshe, labda, familia, kiurafiki. Naam ndio niweze kuona kwa kweli. Ni siku yangu ya kuzaliwa. Ama kwa kweli ni kumshukuru mungu kwa hatua ama mwaka mwingine umeuongeza. Ni wengi wangetaka kuona, wakiongeza miaka lakini kwa sababu moja ama nyingine hawajaweza kuona kwa hivo huwaga huwa mi namshukuru maulana. Kwa kufanya maombi au maalum na pia kusherekea na wale wasiojiweza. Katika siku hiyo ya kuzaliwa kwangu.